Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa. Ninapenda kuzungumza kuhusu siasa ndiyo nipeane maoni yangu, nisikie maoni ya wenzangu. Tusikie jinsi, tutakavyoelewa siasa, ndipo tuweze kuendeleza nchi yetu vizuri, ama tujue yaani siasa za ulimwengu, tujue kwanini mambo yanatendeka, vile ambavyo yanatendeka ama tujue nani mwana siasa yupi mzuri. Mwana siasa yupi mbaya. Yupi wa kuaminika. Yupi hatuwezi kuamini.

Ningependa kutembelea Fort Jesus ilioko Mombasa mama ngina ningependa sana okay nilitembelea huko siku moja nilipokuwa shule ya upili lakini sikupatq kupata ile sikupata kui kuifufurahia vizuri kwa sababu hiyo siku nilikuwa mgonjwa na tulikuwa katika safari ya shule. Sikuweza kuifurahia vizuri, ila ningependa kurudi, nijue historia yake, nijue nione mahali, hapo vile kulivu, vile ilipo, nijue historia.

Unapenda kusoma gazeti au habari mtandaoni napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu ukilinganisha na gazeti habari mtandaoni tu utaenda uandike kile unachotaka kisha inakuletea hiyo hiyo hiyo hiyo habari unayotaka lakini magazetini utatafuta utafute utafute mara mingi utaipita hautaipata mara nyingine hata utachoka kutafuta uwachane nayo sasa mimi napenda katika mitandao sababu ni rahisi.

Ni kitambo sana kwangu tangu niende maktabani hii ni kwa sababu. Kila unachotaka siku hizi wakipata mtandaoni. Ukitaka kitabu watafuta wakipata mahali kama Kindle ama Amazon. Ukitaka journals kuna Google Scholar unapata huko. Ukitaka chochote kile utakachopataka. Wakipata mtandaoni kwa hivyo ni kitambo sana kwangu kwenda maktabani. Ila pia maktaba iliyoko karibu na mimi. Iko mbali kidogo kama urefu wa kilomita kama tatu, nne. Ni mbali kidogo kwangu.